Kikawaida sijawai jitaka kwa sababu familia yangu ni ndogo sana hivyo hawatumii taka nyingi kiasi cha kuhitaji kugawanyishwa. Tunandoo ya taka ambayo tunaweka taka kwenye mfuko na tunatumbukiza kwenye ndoo hiyo ambapo taka hizo hukaa baada ya muda zikishaa vunda tunazimwaga shambani kama mbolea kwa ajili ya kilimo cha mboga mboga ambacho tunakifanya mbele ya nyumba yetu. Hatutenganishi taka kwa sababu ni chache sana na hazihitaji kutenganishwa japo wanashauri kutenganisha taka ila mimi kwa upande wangu kutokana na uchache wa taka na asili ya vitu ninavyo vinunua huwa sitenganishi taka kwa sababu lengo kuu baada kutumia hizo taka zikibaki na taka mabaki yake nitumie kama mbolea.

Napendelea mkate wa kuoka mwenyewe. Mkate ambao nautengeneza mwenyewe. Mkate unaotengenezwa nyumbani ambao hauna sukari nyingi wala haujawekewa vizidisha mda vingi. Mkate ambao hauna kemikali wala ambao haujaongezwa ladha za kisasa. Mkate aina ya matonge. Ndiyo napendelea sana kwa sababu ni rahisi kuula na kugawasha katika vipande vipande bila kuhitaji kisu.